Sherehe yako ya kupendezwa ni ipi? Sherehe yangu ya kupendezwa zaidi ni sherehe ya krisimasi. Sherehe ya krisimasi tunaifanya kila mwaka tarehe ishirini na tano mwezi wa disemba. Mwaka uliopita iliweza kunifurahisha zaidi kwa vile niliweza kuchukua muda ili kukaa na familia yangu na wale ambao wananijali zaidi. Wakati wa krisimasi tulichinja kuku, tukapika nyama, tukapika ugali, tukapika chapati, tukachoma nyama. Bado na bado nikaweza kushirikiana na marafiki zangu. Siku ya krisimasi haswa mimi naona ni kama ni kitu ambacho jamii imejizoesha muda kwa muda ili kuweza kuleta familia pamoja na kuhakikisha ya kwamba kuna umoja katika jamii mzima. Mimi napenda sana kusema ya kwamba nilisherehekea Christmas ya mwaka uliopita kwa sherehe zote za Christmas nishawahi fanya. Kwa vile nilikuwa nimeweza kufanya mambo mengi zaidi. Siku hiyo ya Christmas hii inafanya nisikie kama ambaye ana furaha zaidi. Na kuwa na mtulivu wa moyo na ambaye akili yake imetulia kwa vile ni siku ya mwaka ambayo hakuna mambo mengi na watu wanakuanga wametulia. Hii ndio naweza kusema kuhusu siku yangu ya sherehe. Zaidi.

Ni somo gani ulilopenda shuleni? Nikiwa shuleni haswa chuo kikuu pia machu pia cha primari nilikuwa napenda sana somo la hesabu. Somo hili la hesabu liliweza kunifanya niweze kupita mtiani na ambalo nilipenda kusoma sana. Somo la hesabu ni rahisi kwa vile tuu napenda nilazma tu ujuwe tu formula peke yake na hio mengine atakuwa ya ko shwari. Somo la hesabu lilikuwa nikipita kwa kupenda zaidi na likuwa napita zaidi na kupata alama ya a kwa hesabu zangu zote. Pia hesabu ni moja ya zile somo ambazo znitajika katika dunia hili kwa vile kwa sasa. Kila kitu naitajia hesabu kuhesabu pesa kuhesabu watu kila kitu. Somo hili lifanya nize kulipenda ni mwalimu wangu ambaye alikuwa anafunza vizuri namna pia somo hili ni somi ambalo linaweza kufanya uwe kijana nadhifu na mwenye akili zake timamu somo hili haswa kusoma linanifanya niskie mwenye furaha na mwenye kufurahia na mwenye haki zake namna mwenye pia akili zake zinafurahia na kusikia mwenye moyo umetulia.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira basebali. Kushiriki na basebali, sijasema naweza taka kushiriki na basebali. Ni timu gani zilikuwa zikicheza. Timu ambazo niliona zikicheza ni timu ya Kenya na timu ya Tanzania. Ungependa je, unakumbuka nini kilichotokea cha ajabu. Kitu ambacho kilitokea cha ajabu ni kwamba kuna mchezaji mmoja. Wa bazibali hapo aliweza kukasirika na kumshika mwezake mashati. Karibu walikua wanataka kubugiana mangumi. Je unakipenda kueleza ni jinsi ulivyohis wakati huo. Nilihisi kama aliyefurahia amabaye kidogo alishtuka kwa vile hao walishikani mashati na walitaka kurushiana mangumi. Au unahisi nini unapofikiria kuhusu wakati huo? Nahisi kwamba naam ule nasikia kucheka yaani nasikia na ule unadhifu ndani yangu. Hiyo ndyo naeza kusema kuhusu beziboli au huo mchezo ambao mnaongelea hapo juu.

Jee, unapenda kufanya kazi nyumbani? Ndiyo, lazima nifanye kazi nyumbani, si ati ni kwa kupenda, tu lazima tufanya kazi nyumbani kwa vile tunasema. Sia mwambaye afanyi kazi pia lake la kula alitakuwepo. Napenda kufanya kazi nyumbani, haswa, kushiriki na kutika kutoa kuku nje, kuwapea chakula na pia kuwakea ng'ombe chakula. Na pia kondoo kuenda kuwafunga ili wakule ndio waweza kuleta mazao mingi kazi hizo kwa nyumbani zote tunazifanya pamoja kwa vile pia zinaweza kuleta ule umoja katika familia na kuweza kuwafanya muendelee na kuleta yule msimamo katika familia napofanya kazi hizi najihisi kama mwenye furaha na mwenye mtetemko na mchechemko wa roho kwa vile kazi hizi zinaweza kufanya zinakusaidia kufungua akili na kuweza kujua mengi zaidi kuhusu ukulima haswa mambo ya ukulima na mambo mengine. Kazi zi zina nini zake, mambo yake mazuri au au benefits zake ambazo zinaweza kufanya wewe mwenye uskie ya kwamba kufanya kazi hizi. Si kwa bure tu ila kwa vile zinaweza kusaidia na kuleta umoja katika familia.

Mazingira gani ya kazi unayo ya pendelea? Mazingira ya kazi ninayo yapendelea ni karibu mahali yanaitwa Peace Garden. Mahali ambapo tunaenda kutulia au kubarizi wakati ambapo imefika muda wa lunch ama masaa ya kukula chakula cha mchana. Tunaenda hapo sana sana mimi na marafiki zangu wa kazi au wafanyakazi wenzangu. Tunaweza kutulia na kuangalia maswala ambayo yanatu zidi na mambo ambayo yanaendelea katika mazingira yetu ya hospitali. Mimi huhakikisha sana kusema kwamba mazingira hata kama tunabarizi hapo tunahakikisha ya kwamba tunayaacha yakiwa masafi. Na pia tunaweza kuambiana ya kwamba mazingira hayo yanaweza kutusaidia sisi kivipi kukaa katika mazingira hayo yananifanya mimi kama duke kuskia kwamba nimefurahia na mwenye nimetulia kwenye akili zangu na pia kuweza ile umoja katika kazi na kuweza kuhakikisha kwamba mimi na marafiki zangu tuna ile umoja na kuweza kufanya kazi yetu kwa nadhifu zaidi. Hayo ndio naweza kusema.

Je unapenda kuogelea? Ndio napenda sana kuogelea, kuogelea kwa maji haswa kuenda katika vibwawa hivyo ambavyo vimejengwa na binadamu hapa na wanalipisha pia Mimi hupenda kuogelea sana sana wakati wa wiki ikiisha au weekend. Wakati ambapo ninaweza kupatana marafiki zangu au familia yangu. Tunaenda na kuogelea pamoja ili kuweza kujivinjari. Tunaogelea haswa tukila au tukinywa chakula ili tuweze kujiboresha. Hili jambo la kuogelea ni jambo ambalo linaweza kuleta umoja, katika urafiki na pia katika familia. Jambo ambalo linaweza kufanya mambo mengi yakuwe mema. Ninapo ogelea nina hisi mwenye furaha sana, na mwenye kufurahia tunasema ana tulivu zake na pia nasikia kwamba roho imetulia ama akili zangu zenyewe ni timamu hayo tu ndio naweza kusema upande wa kuogelea.

Mkate wa aina gani unaopenda? Napenda mkate ambao umepakwa blue bun na ambao umejitengenezo kwa nyumbani ule hasa umejitengenezea kwenye jiko lako kuu ningesema hivi kwa sababu ya kujitengenezea nyumbani unahakika kwamba ni safi na ni mzuri yaani ile ni fresh. Ni ile ambayo inaweza kufanya unashiba. Na ambayo unaweza kula kwa kutosheka. Na pia ni rahisi kuitengeneza pale nyumbani. Mkate huu niliweza kuonyeshwa kwanza na mama yangu. Mzazi ambaye ndiye aliweza kunipa mara ya kwanza na hiyo masaa nilikuwa mdogo. Napenda kula mkate hii nikiwa na marafiki zangu. Ama napia nikiwa na familia hasa hasa nikikula chakula cha asubuhi. Ama alfajiri ama pia wakati mwingine napenda kula mkate jioni. Napo kula mkate mimi haswa husikia ambaye ana shibe na pia na mwenye anafuraha zake na kufurahia kuwa kunaleta kuwa na akili timamu na akili yenye imetulia.

Jei, unasaidia jamii yako vipi? Jamii kwa jumla naisaidia kwa vile naweza kuenda kuspitalini na kuwezo kuatibu wagonjwa. Na aswa wale wagonjwa ambao wa mevunjika mifupa na wengine wanaosikia vibaya. Hilo ni jambo wa mbalo linalezwa kusaidia jamii niliweza kufanya shuguki yangu ya udakitari kutoka nikuwe chuo kikuu. Na adi kwa sasa naendelea kushugulika kufanya kazi hii. Inaweza kuleta jamu mzuri. Inasikia vizuri ambapo nasaidia jami kwa vile katika kusaidia jamii naweza kuleta umoja na kuboresha afya na kuangeza maisha ya kila mtu. Pia naweza kusema jamii yangu inapata manufaa kwa vile wanaweza kupata pia wamepata afya njema kwa haraka. Na pia mambo mengi zaidi. Napo wasaidia jamii mimi usikia kama ambaye na furaha kubwa kwa vile nikisaidia jamii ndiyo naweza kujisaidia kwa jumla. Naam hayo tu ndio naweza kusema kwa sasa.

Unafanya marafiki wapya vipi? Marafiki wapyaa? Napenda sana kuwa karibisha katika maisha yangu. Na napenda sana tukishiriki nao na tukienda katika mahali mpya mpya ili kuweza kutembea nao. Ili kuweza kupata kushiriki katika maisha yetu pamoja na kuweza kujua nini ambacho mtu mwingine anaweza. Nini ambacho na wao wanakipenda na nini ambacho mimi na kipenda. Ili kuweza kujuliana vile tunaweza kusaidiana kama marafiki. Marafiki wapya napenda kushirikiana nao sana. Nanapenda kujuana na watu wapya zaidi kwa hii maisha. Naweza kusema ya kwamba wakati ambapo napata na marafiki wapya mimi huwa mwenye furaha nyingi zaidi na furaha nyingi zaidi yaweza kunifanya nisikie vizuri.

Unafanya nini kwanza unapoanza kazi? Um, ninapoanza kazi mara ya kwanza mimi uweza kumake sure kwamba nampangilio wa vina kwa vina vile ambavyo nitafanya. Haswa mimi hupenda kupanga kazi yangu kwamba zile ambazo, zile mambo ambazo zinataka kuangaliwa kwa umakini zaidi ndizo za kwanza, ndio nifanya asubui wakati ambapo wakiti akili ina timamu zake. Na yale mambo ambayo sio muhimu zaidi naweza kuyafanya kuenda mwisho mwisho kwa vile sio muhimu zaidi na hayawezi kunisaidia vile. Kwa huu mpangilio napenda sana kuwaambia sana imenisaidia kuendeleza kampuni yetu na pia imenisaidia mimi kama mwanafunzi kuweza kuelewa na kujipanga kazini mwangu. Kufanya jambo hili linafanya niwe mwenye akili zangu timamu na inifanya nisikia kama ambaye metulia. Na pia inanifanya ni kuwe kuleta manufaa mengi kwa kampuni yetu. Kwa jambo ambalo ningipenda kuongelea ni hilo kwa sasa.

Unafanya nini kila asubui, unapoamka. Kila asubui ni napoamka, mimi hupenda sana kuomba jambo la kwanza ndio nafanya, nikisha piga swala, na ingia na naanza kufanya tizi, dakika za kwanza ishirini, ili niweze kutoa sweat, au nueze kutoa jasho, ili niweze kusikia kama binadamu kweli. Alafu pia na kuja na chukua dakika ishirini kueza kuangalia maisha yangu. Nini ambacho nimeweza kufanya mbaka mda huu. Na pia kuangalia mambo mengine ambayo yanani dhuru. Alafu kisha naanza kupanga mpangilio wangu wa siku na kujua mambo gani ambayo nitayafanya ya kwanza. Na pia naingia kwenye bafu na kukoga na kuhakikisha kwamba mimi ni msafi ili siku yangu iwe njema kabisa. Hayo ndio mambo ambayo mimi naona nayafanya nikiamka. Kuamka mapema kufanya mambo haya inanifanya nisikie kama mwenye ambaye amefurahia zaidi na mwenye amani na kutulia kabisa. Yakuhakikisha ya kwamba mimi ninafuraha yangu. Shukran.

Nyama gani unayoipenda zaidi? Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku kwa vile kuku ni nyama ambayo ina ladha yake tamu kwanza haswa wale wa kienyeji. Aliyenionyesha chakula hiki kitamu ni mama yangu mzazi. Mama yangu mzazi ndiye aliyeweza kunileta na kunionyesha ya kwamba chakula hiki ni kitamu. Kwa kupika chakula nakiandaa sana sana kwa kitunguu na nyanya pekee yake na chumvi. Hata mafuta sipendi kuiweka kwa vile kuku ina mafuta yake yenyewe inajikaanga. Chakula hiki napenda haswa kukila nikiwa na marafiki zangu au pia nikiwa na familia yangu. Chakula hiki kina ladha yake na pia kwa afya kinafanya afya yako iwe njema, kinaongeza vihini vya mwili. Ninapokula chakula hii ama nyama hii mimi husikia nina furaha ama nina kutulia kwenye akili yangu. Alafu inaweza kuniletea shibe na pia kuweza kufanya ya kwamba kuleta ule umoja katika familia kwa vile napenda kula chakula hii nikiwa na familia yangu.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani? Napenda kuwa nyumbani sana sana kwa vile sipendi mambo mingi. Kuwa nyumbani kuna kusaidia kupatana na kuwa nyumbani kunanisaidia kuweza kutuliza akili na kuwa na amani. Na pia kunanisaidia kuwa na mafamilia yangu, kwa vile naeza kuleta umoja katika familia. Na kuweza kuhakikisha kwamba, mambo yako yanaenda sambamba. Mahali hapa mimi napenda kukaa tu na familia yangu. Na pia mahali hapa pananifanya, nisikie kwamba kama ambaye ametulia na mwenye amani. Na mwenye ambaye maisha yake yanaenda shwari na yanatiririka vizuri. Hayo ndio ninaweza kusema na pia kwa kuongeza zaidi naweza kusema kwamba tabia hii niliianza, wakati ambapo niliweza kujua ya kwamba kujiwekea maneno saa ingine ama kukaa nyumbani saa ingine ni jambo la maana sana kwa vile zitakufanya, mambo mengi uyaondokee yale ambayo hayange kulete nafaka.

Je unahifadhi kitu cha thamani naam lazima nihifadhi vitu vya thamani. Kitu cha thamani kabisa ninachohifadhi ni shanga niliwahi pewa na shosho yangu nikiwa mdogo. Shanga hiyo naweza kukaa nayo ili yaeza kunikumbusha juu yake na wakati wetu pamoja. Haswa mambo ambayo yanaweza kuniambia juu ya shanga hii. Ni ule wakati ambapo niliweza kukaa naye na niliweza kufurahia sana. Shanga hii niliweza kupitishiwa na shosho yangu nikiwa mdogo. Inanifanya niwe na kumbukumbu yake na kumkumbuka pia. Inaweza kunifanya nisikie kama ambaye anataka kumwona sana ila jambo hilo haliwezekani. Kitu hiki cha thamani kinaweza kunionyesha ya kwamba mimi ninaweza kuleta manufaa katika familia yetu. Hilo ndio jambo naweza kusema kwa sasa.

Hali gani ya hewa unayoipenda? Hali ya hewa ninayoipenda ni ile hali ya baridi na kutulia. Kwa vile siwezi kusema ati napenda jua kali, jua kali inakumaliza nguvu na kuweza kukufanya usikie mchovu, ila kukiwa na baridi. Unasikia kama ambaye unataka tu kutulia. Na haswa mimi hupenda kutulia nyumbani kukiwa na hii anga ya baridi. Mi napenda kushiriki na familia. Niliweza kufunzwa kupenda anga hii na mama yangu. Hatuwezi kusema alinifunza ila niliweza kujipata napenda. Mwakati ya hali ya hewa, hii mimi husikia haswa nikiwa nimetulia na mwenye kutulia na mwenye amani kwenye akili kwa sababu nikisikia baridi sana nitaongeza tu nguo mzito mzito ndio niweze kutembea pia nje. Na pia wakati wa hali ya hii ya hewa mimi hupata ni kuna kumetulia na akili yangu imetulia. Na pia inaweza kunisaidia katika kuendelea kushiriki na familia yangu.

Unafuata matukio ya kima taifa? Naam, lazima nifuatilie matukio ya kitaifa na napenda kutumia mitandao kama vile instagramu au facebook pia napenda kutumia youtube ili niweze kujua ni mambo gani ya na yojiri na aswa ni mambo gani ya naweza kuleta manufaa katika maisha yangu au katika maisha ya familia yangu au marafiki zangu. Kitu ambacho kilichofanya nieze kupenda kufuatia matukio ya kima taifa ni kwa sababu mimi kama mwanainchi lazima nijue nchi yangu inaendelea kivipi ama nini kinachofanya nchi yangu ikose kuendelea. Jambo hili limefanya jamii kuwa naumoja na kuweza kuleta manufaa kama kuatika inchi mzima. Kwa sababu wa habari ndi chokiini cha inchi. Kufuatilia matukio haya ya kitaifaya na nisaidia kuweza kupata ninaamani. Ama nikitaga kuenda mahali fulani naweza kujua kama mahali hapo kukosawa kuenda. Ama kama kuna kitu ambacho jambo kinaweza nitokea nikiwa hapo. Ayo ndio naweza kusema kwa sasa.

Unapenda kufanya nini na marafiki zako. Nikiwa na marafiki zangu mimi napenda kucheza boli au kuenda kutazama pia kutembea kufanya mambo mengi sana. Lakini aswa kwa jambo ambalo nikipenda kusema sisi tunapenda kukaa pamoja na kuchapa stories zetu pole pole bila kukuwa na haraka. Ni jambo ambalo linaweza kufanya muwe na ule umoja katika urafiki na kuweza kusaidia urafiki wenu kuenda mbali. Sisi upenda kuongelea aswa mambo ya kuchekesha na mambo yenye yanazo kufanya maisha yetu yakue bora. Kushiriki na maisha yamefanya afya yangu ikue njema. Na aswa ninapo shiriki na marafiki zangu mimi ujipata na furaha tipu tipu na pia mimi hujipata na amani yangu. Na nimetulia pale rohoni. Ayo ndio mambo naweza kusema ya kwamba ni yanayo jiri nikiwa na marafiki zangu. Kwa sababu hayo ndo tunapenda. Kufanya tukiwa kwa pamoja.

Jee, unatumia video kwa mawasiliano. Ndiyo natumia video kwa mawasiliano. Aswa ninapotaka kwa wasiliana na wale watu ambao wako mbali zaidi. Mimi upenda kuwapigia kwa video ilikuweza kuwaona vile wao wanaendelea na kujua hali yao ya maisha ni ipi. Jambo ambalo limeweza kuleta umoja katika aswa. Tuseme familia aswa pia katika marafiki na ata aswa kazini. Kwa vile pia sikuizi unaweza kufanya kazi kutoka sehemu nyingine. Na pia mtu akitaka kujua kitu unaweza kutumia kutumia video. Kutumia video ni jambo ambalo naweza kusema ni mzuri. Naweza kusema liendelea kufanyika. Ninapotumia video mimi aswa ujipata nikiwa na amani ina pia inaweza kukuwa ni kama ile mkiwa macho kwa macho ile kupatana na mtu lkwa vile manaweza kutatua mambo yoyote ambayo mnatumia ila tu jambo ambalo linasumbua ni vile lazima ununue data kwa wingi ndio uweze kutumia video kwa mawasiliano.

Jukumu gani unalopenda zaidi kazini? Naam kazini jukumu ambalo ninapenda zaidi. Ni kuwa anaye simamia wenzake kwa vile usimamizi mimi na zile tabia ambazo zinaweza kusaidia katika kuleta huo ushikamano katika kazini na kuhakikisha kila mtu anafanya kazi yake inavyo faa na kwa kasi inayofaa na kwa mwendo unaofaa. Jambo ili ni jukumu hili linafanya mimi mwenyewe niisikie mwenye amani. Na pia mwenye kuleta manufaa katika jamii yetu kwa jumla niliweza kunakiri jukumu hili kutoka kwa wakuu wenzangu ambao nimetoka kufanya nao kazi kutoka hapo awali hayo ndio mambo ambayo nigependa kweza kusema. Kwa sasa hivi kwa vile inaniletea manufaa na pia naweza kuleta manufaa katika kampuni yetu kwa jumla.

Je, una ndege wa kufugwa nyumbani? Ndiyo, nimefuga ndege nyumbani na ni kuku. Kuku ndio ndege ambao nimefuga nyumbani na nimewafuga ili waweze kunipea kitu cha kwanza mayai na kitu cha pili pia nyama. Na pia masaa kwa masaa kwa masaa naweza kujipata ila naeza kwa nimejipata nimekula kuku au nimekula mayai yake au pia wakati ingine naeza kuleta manufaa mengine kama vile unaweza kuyauza ili upate pesa, uuze mayai ama uuze kuku ili uweza kupata pesa ambayo unaweza kununua vitu vingine vya kutumia pale nyumbani. Ufugaji wa kuku na umeweza kuwa na mamshikimshiki zake kwa vile wengine wanafariki, wengine wanapata magonjwa, wengine wanakuliwa na mwewe na wengine mambo yanaweza kuwapata hili ni jambo ambalo linaweza kufanya maisha saa ingine yanakuwa magumu. Huu ufugaji wa kuku unanifanya kuskia kama mwenye ambaye anajaribu kuhakikisha kuwa jamii inaendelea na mambo yake yanaendelea kuwa shwari hayo ndio ningependa kuweza kusema tu kwa sasa.

Unasheherekea siku kuu vipi? Siku kuu naisherehekea na familia yangu haswaa, tukiwe nyumbani, pale kama mwaka uliopita nilikuwa nimeenda mashinani, niliweza kushiriki na familia yangu na kukaa pamoja, tukala na tukanywa. Hili ni jambo mbalo liliweza kuhakikisha ya kwamba familia yetu ina ili umoja na kuweza kuhakikisha ya kwamba kuna uendelevu na pia kuendelea kuangalia ni maswala gani ya nayo jiri katika familia yetu. Ni nini ambacho tunawaza kufanya kuangalia maswala haya yamehakikisha yamekua salama. Siku kuu pia sherehe hii inafanya nakula na kuwa na shibe mzuri kwa vile lazima tuchinje kanyama tuchinje mbuzi, tuchinje kuku, au pia tupike chakula mingi. Pia kuna hiyo kukaa pamoja. Kuweza kusaidiana kwa wale wana mashida zao. Hili ni jambo ambalo mimi ilinifanya nikuwe na furaha na mwenye amani zaidi. Ah hiyo tu ndio naweza kusema kwa sasa.

Unatumia muda wako wa bure vipi? Naam, muda wangu wa bure. Mimi upenda haswa kushiriki na marafiki zangu. Na tunashiriki katika kuchapa hadithi ama kuambiana mambo yanayojiri. Haswa zile zenye zinaweza kuleta furaha. Jambo hili linahakikisha ya kwamba kuna umoja katika urafiki na kuna stawisha. Jamii mzima kwa jumla. Nasikia vizuri haswa nikitumia muda wangu bure na marafiki zangu. Inaweza kunifanya nisikie ni kama akili yangu inafunguka na pia naskia ni kama roho yangu intulia na mwenye hamani. Ningeeza kupenda kusema kuwa marafiki wangu pia wanaweza kunipea motisha. Na kujua kwamba mbona maisha yangu ya naendelea vile yako. Au naweza kuboresha maisha yangu. Vipi kamili ayo ndio naeza kusema tunafanya wakati nakona marafiki zangu wakati wangu wa bure na pia marafiki zangu tunashiriki katika matendo ambayo ya naleta furaha kwa moyo.

Kumbu kumbu gani nzuri una kutoka utotoni? Kumbu kumbu ambayo ninayo nzuri kutoka utotoni ni wakati ambapo niliweza kujipata nimeanza kuenda shuleni. Nilifaraia sana kuenda shuleni juu nilikuwa nimepelekwa na mama yangu mzazi kwa vile shuleni pia nikeweza kusoma na kujua mengi zaidi na kweza kupata na na watu wageni ambao sijazoeana nao kutengeneza marafiki wageni walimu wageni. Naweza kusema ya kwamba mtu ambaye aliweza kunipeleka shuleni ni mama yangu mzazi. Na pia nileweza kusoma mengi na kufurahia kwa vile ilileta umoja na kuweza kuelewana katika ule udogo wetu. Naweza kusema kuwa jambo ili lilifanya niwe na furaha zaidi. Naweza kuwa na akili timamu yenye inaweza kufikiria mambo mema ambayo yatasaidia jamii kwa jumla. Na pia iliweza kunisaidia kukuwa na amani kwa moyo kwa vile inafuatilia mkondo wa maisha. Ayo tu ndo naweza kusema kwa sasa.

Napenda kununua vitu wapi? Napenda kununua vitu vyangu mtandaoni kwa vile mtandaoni utaweza kuona kwamba kuna watu ambao wamepeana habari zao wamejaribu kitu ito au pia wameeza kuona kama icho kitu ni mzuri au ni uwongo ama ni ukweli. Niliweza kupata tabia hii kutokana na vile teknolojia skuizi imekuwa yenye ya kupevuka zaidi. Naweza kujipata ya kwamba napenda kununua sana. Jambo hili linanifanya niwe na furaha kupindukia na yakuleta ule umoja na kufurahia zaidi. Naweza kusema ya kwamba jambo hili lakufanya kununua vitu zangu katika mtandao imefanya maisha yangu ikuwe mzuri zaidi.

Unashughulikia makosa kazini vipi? Makosa inapofanyika kazi ni mimi napenda sana kushirikiana na wale wenzangu ambao tunafanya nao kazi kujua ni vipi ambavyo tunaweza kufanya ili tuweze kutatuwa shida zinazo tuathiri kama watu ambao tunafanya kazi pamoja. Jambo hili linaweza kufanya kampuni yetu kuendelea mbele na kuweza kupata ya kwamba tunaweza kutengeneza manufaa zaidi kuliko yale ambayo tuna kuliko zile madhara ambazo tunapata jambo hili haswa nimeona linaweza kuleta umoja kazini na kuleta faida mingi katika kampuni yetu, jambo ambalo linanifanya niwe na amani kwenye moyo wangu na kuwa na utulivu zaidi. Wakati wa kufanya shughuli kama hizo zenye zinataka muweze kuwa na kushughulikia makosa. Jambo hayo, mambo hayo ndio naweza kusema ya kwamba ndiyo tunayofanya ili kushughulikia makosa ambayo yanatu thiri pale kazini.

Unapenda kuvaa nguo za aina gani? Mimi napenda kuvaa shati na suruali kwa sana. Kwa vile ni unajisikia ni kama uko huru, unajisikia ni kama hujabanwa wa vile. Na pia napenda kuvaa viatu zile zenye, zimefunguka kaa ni unaeza kuziita open shoes. Kwa vile zinafanya nisikie ni kama niko huru. Jambo hili niliweza kuanza kuzingatia wakati ambapo niliweza kukua mdogo ambapo mama yangu ndiye aliyenizoesha tabia hizi. Tabia ambayo imeza kunileta mpaka kwa sasa of course kwa sababu tabia hii ni mzuri na inaweza kunihakikishia kwamba ninasikia niko huru ninahisi nina amani wakati ambapo ninavaa nguo hizi. Na nasikia ya akili yangu imefunguka na pia naweza kusema ya kwamba nguo hizi ya haswa napenda kuzinunua mtandaoni na pia nikizinunua ndio napenda kuzivaa na napenda kuzinunua mara kwa mara. Hayo tu tunaweza kusema kwa sasa.

Jee wewe ni mtu wa kwa amka mapema au usiku? Kwa maramingi mimi ni mtu ambaye hupenda kwa amka mapema asubuhi sana. Kwa vile ndio naweza kupanga shughuli zangu za siku, kujua ni mambo gani ambayo nitashughulikia ya kwanza. Na ni gani yale ambayo nitaweza shughulikia ya mwisho. Wakati ambapo akili yangu imechoka kwa amka mapema kuna nisaidia kuwa na mpangilio wa siku yangu. Na pia kuna nisaidia kuona ya kwamba nimekamilisha mengi kulikuwa ambavyo ningekamilisha kama ningeamka kwa kuchelewa. Kwa amka mapema pia kuna saidia kwa akili afya yako kukua njema. Na pia jambo hili niliweza kufunzwa na mama yangu mzazi. Yeye ndiye aliweza kunifunza ku amka mapema kwa vile alikuwa anatu amsha sote asubuhi twende shuleni ama tunamka asubuhi kabla ya kwenda shuleni pata tumesoma kuangalia kama tulifanya kazi zetu za nyumbani pia. Ni jambo ambalo limenifurahisha na lina niacha nikiwa nimesikia kama ambaye roho yake imetulia. Na akili zake zimefunguka.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Chakula ambacho mimi ukula kwa wingi mchana ni mandizi. Aswa mandizi ambazo zimeiva. Mandizi zimeiva zinazo madini yahitwa potassium ambayo inasaidia katika afya ya binadamu. Napenda mandizi kwa sababu aswa katika jamii yetu. Iyo ndiyo jambo ambalo tumeweza kulifanya. Na mandizi yamimea kwa wingi. Na pia ni bei nafuu ile ambayo unaweza kupatikana katika sehemu zote. Na pia napenda chakula iki kwa vile unaweza kukipata sehemu yoyote. Ni matunda aswa kwa kusema. Tabia hii niliweza kufunzwa na mama yangu. Kutoka ni kwe mdo huko. Na pia naweza kusema kwamba ninapo kula chakula iki ninajisikia kama ambaye amefuraia na pia mwenye shibe. Na pia mwenye anadhiki kwenye kazi yake. Ayo tu ndio naweza kusema kuhusu chakula ambacho ni nakipenda kukula kwa mchana kwa mara nyingi.

Unakula nini mara nyingi asubuhi? Kwa asubuhi nikiamka napenda kunywa chai hasa na mandazi ama mahamri ama pia chapati ama pia kwa saa ingine napenda sana kula mkate. Na pia napenda kuzichanganya na mayai, ili niweze kuwa na afya njema. Na pia kwa muda mwingine pia naweza kuongeza hapo vitu kama mdalasini. Na pia napenda kuongeza sana vitu kama mandizi ili niweze kuwapata. Vile viungo vinavyohitajika katika ujenzi wa mwili. Niliweza kuzoeshwa tabia hii haswa na mama yangu mzazi. Na alianza kuni pea chakula hiki kutotangu niwe mtoto. Na nimekizoea kukila hadi wa leo na ninapu kula chakula hiki haswa mimi hujiyesi kama aliye shiba na ambaya ana amani rohoni na pia anautulivu wa akili. Chakula hii napenda kuila sana nikiwa na marafiki zangu. Na pia napenda kuikula sana nikiwa na familia yangu pia. Jambo ambalo linaweza kufanya familia yetu kuwa pamoja na urafiki wangu kundelea kuzidi kuwa mzuri zaidi.

Chakula gani unachopenda kula jioni? Chajio napenda sana kula sima au ugali kwa mboga na nyama au samaki ama saa nyingine pia kwa mayai. Chakula hiyo niliweza kufunzwa na mama yangu mzazi pia. Na chakula hiyo kweli ni tamu kwa vile sima ni rahisi kuanda. Na kwa muda mwingine sisi chakula hio tunaila tukiwa hotelini lakini mara nyingi napenda kujipikia nyumbani kwa vile ni bei nafuu. Na naweza kula mpaka nishibe ilhali kwa hoteli naweza jipata sijashiba na ninakula kwa pesa nyingi zaidi. Chakula hii naweza sema ya kwamba ninapoila nasikia kama aliye na shibe. Na ambaye aliye na furaha ndani ya roho kwa vile chakula hii inanifanya nashiba na nafurahia. Kwa muda napenda sana kula chakula hii. Nikiwa haswa na marafiki zangu au na familia yangu. Kitu ambacho kimeweza kuendeleza ufamilia na mambo mengine katika hii dunia naam naweza kusema hayo tu kwa sasa.

Jee, unagawanya taka zako? Ndiyo, mimi hupenda sana kugawanya kueka plastiki kando na vitu ambavyo ni biodegredable kama vile mavitu ambavyo ni viachakula kama mandizi yele maganda yake ama kama vile nikishapika ule ukoko unaobaki kwa sufuria kwa mda nyingine zile vitu kama mchele ambazo zimeharibika napenda kuzitupa pale kwenye vitu ambavyo vinaweza tumika tena. We ni unaweza pelekwa kutumia katika usaidizi wa kuleta manufaa shambani jambo hili napenda kusema kuwa linafaa liendelee kusisitizwa na nchi yetu kwa vile ni jambo la maana sana linaweza kusaidia mazingira yetu mazingira nadhifu na ile mema. Jambo hili la kugawanya ataka haswa lina nifanya nisikie kuwana mtulivu wa roho. Kuwana amani yangu moyoni na pia ku wana amani yangu kwenye akili. Furaha inanijia ni kiona wenzangu pia wanafanya hivo. Najaribu sana pia katika sehemu yangu niweze kuambia wenzangu. Wajaribu kufanya kama mimi ili waweze kukuya tunza mazingira yetu yaendele kutusaidia sisi wote kama wakenya. Shukran.

Unapangaje wiki yako ya kazi? Wiki yangu ya kazi. Napenda sana kupanga. Napindia uwa naipanga na mimi uipanga hivi. Kutoka siku ya kwanza ya wiki siku ya kwanza ya wiki mbaka siku ya tatu. Kutoka jumatatu mbaka ijuma. Mimi weka zile mambu ambayo ninge yafanya ya kwanza ya ni yale ambaye haitaji mimi kusafiri kuenda mbali kwa vile mambo ya hapa karibu yatanifanya niweze kurudi nyumbani mapema na pia niweze kupata muda sambamba wakutulia na kutuliza akili yangu ile uko wakati ijumaa napenda alhamisi na ijumaa napenda sana kujipata nimeenda katika sehemu nyingine zile ambazo ziko mbali sana na mahali na kukaa ndio. Ndiyo nikimaliza wiki yangu narudi kama nimetulia alafu kisha hiyo wiki ijayo. Jumatatu naweza kuandaa na kuleta kazi yangu. Iweze kuangaliwa na wakubwa wangu. Jambo hili leupangaji wa kazi hili mefanya niweze kuwa na utulivu rohoni na kuwa na furaha kweli kweli. Kwa vile ni jambo ambalo lina nisaidia katika kuendeleza unadhifu wangu wa kazi na kuweza kuleta manufaa katika kampuni yetu. Ni jambo ambalo ningisasitiza kila mtu aweze kuwa nalo.

Jwisi gani ya matunda unayoipenda. Napenda jwisi ya matunda yenye ambayo imechanganywa viungo kadhaa. Ikiwemo mandizi, mapera, avokado. Na pia viungo vingine vya mbali vyenye ambavyo sijui majina kwa sasa. Ila pia napenda jwisi hiyo iwe na maziwa, imeongezwa maziwa kwa vile maziwa ina viungo muhimu. Weza kuletwa kwa jwisi hii niliweza kuonyeshwa haswa na rafiki yangu wa karibu ambaya anapenda kunipeleka, mimi hupenda kunywa jwisi masaa ya saa tisa au saa kumi Kwavile ndo utapata jua imewaka zaidi na ndo ile masaa utanipata na muda angalau wa kuenda kutembea na kununua juisi hii. Jwisi hii haswa mi hununua sijajitengenezea sijapata kujitengenezea kwa nyumba. Ninapo kunywa juisi hii mimi huisi ni kama ambaye na shibe na haswa hiyo huniacha kama nina furaha kwangu kwenye moyoni. Jambo ambalo ningesema kwamba limenisaidia sana. Hayo tu ndo naweza kusema kwa sasa.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Hekima ambayo nimeweza kujifunza kwa hii maisha ni kuwa na upole na utu. Kwani jambo ambalo liliweza kunifanyikia. Masaa fulani nilipoona mtu aliumia na haswa akuna mtu ambaye alimsaidia. Kwa ile kushikwa na utu mimi nikaamua kumsaidia. Alikuwa amekanyagwa na gari nikamweka juu ya pikipiki na nikampeleka moja kwa moja mbaka hospitalini. Ni jambo ambalo ningesema ya kuwa. Ningelisisitiza kwa vile mtu kuwa na utu kweli ni muhimu. Na pia kwa upole ni vile nimeweza kujua kwa watu wengi. Wanapenda watu wapole na pia ni rahisi sana kuwasiliana na mtu mpole. Na kujua kuwa jambo gani ambalo mnaeza saidiana nae. Mambo haya yamenifunza mengi sana kwa duniani. Ningependa pia watu watilie maanani vitu kama hivi. Sina jambo lingine la kuongeza ila naposema hekima hizi zimenisaidia na napo zifikiria mambo yaliyo nifanyikia. Na hisi kuwa ule mwenye mchanga mfu na kuwa mwenye furaha zaidi kwa vile niliweza kusaidia mahali ambapo ningeweza. Hayo tu ndo ni nae.

Mahali gani pa kihistoria ungependa kutembelea! Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni Fort Jesus. Niweze kuona amba vile ambavyo wale watu wa zamani waliweza kupigina na kuweza kuchunga ardhi yetu ya Kenya. Kitu ambacho kina nifanya nipende mahali hapo fort Jesus. Ni kwa sababu sijawai kwenda ila ndo jambo la kwanza na jambo la pili. Ni kwa sababu inavutia watu wengi na pia mi ningependa sana kutembea na kuweza kujua nini ambacho vile mahali hiyo ilikuwa inakaa. Na kuangalia vile ambavyo watu wa kitambo walikuwa wanapanga mikakati yao ya vita. Ningependa sana kutembelea For Jesus nikiwa na kati ya marafiki zangu. Ama watu wenye wanaweza tunaweza saidiana na wao ila pia ninapofikiria mahali hapo, mimi huhisi kuwa na msisimuko wa roho na pia mi hukuwa na furaha mingi zaidi. Hayo tu ndonaweza kusema kwa sasa.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka. Mimi haswa huenda hospitali mara kwa mara naweza kusema karibu kila siku kwa vile sekta ambayo ni nahusika. Ni sekta ya udaktari ya swa katika radiografi. Na hiyo inahusika katika kuangalia mifupa kwuweza kuangalia kutumia ultrasound au kipenda. Pia kuna MRI ama pia kuna CT scans. Ni mambo ambayo yanahitaji teknolojia ya juu. Na mambo ambayo yanataka mtu ambae ana zitumia awe pia na ujuaji wa kiteknolojia. Ninapoenda hospitali haswa kwa kwangu mwenyewe kibinafsi ni karibu pia kila saa kwa vile kila siku utajipata umepitia mahali kama unasikia vibaya unamwambia mwenzazo daktaria au mtu yoyote. Ni jambo ambalo, kwenda hospitali ni jambo ambalo lina msisimko wa wa michanganyo ya masikivu ya moyoni kwa vile unaweza kusikia kwa mara umefurahia mara mwigine unamuonea mwanzako huruma au kwa mara nyingine uko tu hilo ndio jambo ambalo naweza kusema kuhusikana na mambo ya hospitalini.

Ungependa kurudi ujana? Sioni kama nigependa kurudia ujana kwa sababu, kwa sababu ya kwanza naweza kusema hii ni kwamba katika ujana wetu ndio tunaweza kujifunza mengi ya dunia, tunafanya makosa na kutoka na makosa haya, tunaweza kujifunza. Jinsi ambavyo, tunaweza kuyaishi maisha yetu kwa amani na kuwa na furaha. Ujanani pia utapata kwa vile wahenga walisema ujana ni mwoshi. Ujana unapita kama huoni. Singependa pia kurudi ujanani kwa vile naihisi ya kwamba ile subira ambayo ningepata kitambo singekuwa nayo sasa hiv.i. Ningependa ila tu niwe na hii fahamu ambayo ninayo kuhusu dunia niweze kusonga nayo pia naweza kuelezea kwamba kkurudi hii sababu yangu ya kutorudi ujanani inaweza kunifanya nisikie kama mwenye furaha nyingi na mwenye kutulia sana moyoni kwa vile Mungu alisema hakuna chenye ambacho kinafaa kuishi milele kwa vile kila kitu kina mwisho kitu ambaye hatujui kama kina mwisho ni dunia tu ila maisha yetu kama binadamu yana mwisho na mimi ningependelea maisha yangu tu yafuate huo mkondo.

Mboga gani unazo penda kula? Mboga ambayo mimi napenda kula sana ni sukuma wiki. Sukuma wiki kitu cha kwanza kinachofanya ni penda mboga hii, ni kwa vile mboga hii ni tamu kweli kweli, na ya pili ni unaweza kuipata kwa beinafu, na pia mboga hii wenaweza kukufanya uwe na kuweza kupata viungo tofauti tofauti za mwili, na enye ambazo zinasaidia kujenga mwiliyako na kukufanya uwe na afia njema. Niliweza kuwonyeshwa mboga hii nikiwa katika mashinani uko nyumbani na uwa tumeipanda pia. Niliweza kuwonyeshwa na mama yangu mzazi wakati ambapo anayanda. Kwa mara nyingi utapata inaandaliwa pamoja na nyama ama viyungo vingine samaki. Sukuma wiki kwa inasaidia katika kuwa na vihini vizuri sana. Nikila mboga hii mimi ujipata aswa kwa mara nyingi. Nina furaha, nina shibe na pia nina amani moyoni. Hilo ndio jambo ambalo na weza kusema kwa sasa.

Unapenda nini kuhusu shirika lako? Shirika langu nashiriki katika kanisani. Ningependa kusema, napenda ule umoja na kusaidiana katika mashirika haya yetu. Kuna ule kusaidia marafiki wenzetu ambao wanateseka. Either ikue labda ikue kwa kifedha au kwa kichakula, kimavazi kivyovyote yaani tunapenda kusaidiana ili kila mtu aweze kuhishi maisha bora na maisha ya kupendeza zaidi shirika langu pia lanipendeza kwa vile tuna umoja na ule ukaribu wenye ambao umetusaidia sisi kujisimamia na pia kuweza kuleta maendeleo katika jamii yetu kwa jumla. Ninapofikiria katika shirika ninapo fikiria kuhusu shirika langu mimi juwa na furaha sana na najipata ambaye nina msisimko wa au miemko na michemko wa roho. Na pia saa ingine nasikia ni kama niko na amani. Ama utulivu wa akili pia hayo. Ndio naweza kusema tu kwa sasa.